Unachaji kifaa chako marangapi kwa siku. Kwa kawaida nachaji kifaa changu maramoja au marambili kwa siku. Lakini hili utegemeana sana na namna ninavokitumia. Siku husika kifaa changu hasa simu ya mkononi kime kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Ninakitumia kwa mawasiliano kusoma habari kujifunza mambo mapya kufanya kazi mtandaoni na pia kwa burudani kama kusikiliza muziki au kuangalia video mbali mbali mtandaoni. Siku ambazo matumizi yangu ni ya kawaida kama hupiga simu chache kutumia mitandao ya kijamii kwa muda mfupi na kutuma ujumbe uwa mara nyingi na ichaji simu yangu mara moja tu kwa siku. Mara nyingi nachaji usiku ili hasubui ni nianze nayo ikiwa imejaa. Hii unisaidia kutumia simu yangu bila wasiwasi wabetri kuisha mapema. Lakini, kuna siku nyingine ambazo matumizi ya nakuwa makubwa zaidi. Kwa mfano, ninapokuwa na tumia internet kwa muda mrefu kuangalia video au kufanya kazi za mtandaoni au kutumia program zinazotumia nguvu nyingi kama GPS au kamera katika hali hiyo. Betri inaisha kwa haraka na hunilazimu kuchaji marambili kwa siku hii maranyingi hutokea mchana au jioni kulingana na muda wa matumizi. Kuchaji kifaa changu kulingana na matumizi kuna nifanya nijifunze kusimamia muda na nishati vizuri. Pia kunikumbusha umuhimu wakutumia kifaa changu kwa busara. Kuepuka matumizi ya siyo ya lazima ili kuhifazi betri na kuongeza muda wa maisha wakifaa changu. Vile vile najitahidi kutumia chaji sahihi na kuepuka kuchaji kupita kiasi. Kwa ujumla ninaamini kuwa hakuna idadi maalumu ya kuchaji inayofaa kwa kila mtu. Kila mtu hana chaji kifaa chake kulingana na watumizi yake na mahitaji yake ya kibinafsi. Kwangu mimi kuchaji kifaa changu maramoja au marambili kwa siku ni jambo la kawaida na linanisaidia kuendelea na shughuli zangu bila usumbufu. Muda mwingine na chaji ata zaidi ya marambili kwa siku. Kwa mfano siku ni kingia mtandaoni ni kawa natumia mitandao ya kijamii kama vile Instagram Instagram toleo kubwa linatumia chaji kwa haraka. Hivyo hufanya kifaa changu kuisha chaji kwaharaka kwa iyo na chaji mara.